Aaah swali linauliza je wewe ni mtu wa kuamka mapema au usiku. Kwangu mimi niseme ya napenda kuamka mapema asubuhi. Nimalize kazi zangu mapema ili niweze kuendelea na ratiba zangu nyingine. Kuamka usiku hapana.

Swali lako, unapenda kuvaa kofia? Yes, ndiyo, napenda kuvaa kofia. Napendelea sana, asa, nikiwa, siendi kazini, siku za mwisho wa wiki, ukiwa nyumbani, unataka kutoka, kuenda kufurahia na marafiki, yeah, napenda kuvaa suruali, kofia, napenda, ndiyo.

Swali lako unauliza unashugulikia muda wa mwisho vipi. Swali lako hili swali sijalielewa vizuri lakini naomba nijibu kwa nilivo elewa yaani nashugulikia muda wa mwisho vipi. Yaani muda wangu wa kumaliza majukumu yangu vipi. Haya nikimaliza majukumu yangu, mara nyingi, napenda nikisha maliza majukumu yangu, nikisha shugulika muda wa mwisho ya majukumu yangu, naamini muda wangu wa mwisho baada ya kumaliza kila kitu. Napenda nisali, na kumshukuru Mungu siku yote nimeimaliza salama. Baada ya hapo nomba Mungu aniongoze, katika safari yangu ya kurudi nyumbani, hivyo tu.

Swali lako lauliza unatumia programu zipi mara nyingi. Mara nyingi napenda kutumia Whatsapp, Instagram na TikTok. Facebook mara moja moja sana kama kuna bidhaa nahitaji kwenye Facebook market. Na naweza kuenda nikaangalia ambao naeza nikainunua kwa ajili ya matumizi yangu binafsi ila mara nyingi ni Whatsapp sana sana kwenye magrupu yangu ya biashara. Alafu kwa kuingia TikTok kidogo na Instagram kidogo ila mara nyingi natumia sana Whatsapp.

Haa, swali lako lauliza unapendelea mwanga mkali au mwanga wa kati. Mimi kiukweli kwasabu nina matatizo ya macho, mimi sipendelea mwanga mkali. Ndo kwasabu mwanga mkali huwa unaniumiza macho. Macho yakiniuma kichwa kinaniuma kwa hio, mi sio mpenzi sana wa mwanga mkali. Ee, napendelea mwanga wa katikati, ambao hauto niumiza mimi kwasabu nina matatizo ya macho.

Swali lako unaliza unapenda kutembea wapi? Ninapenda kutembea kwenda baharini. Ile hali ya hewa upepo. Napenda kutembelea pia kwenda sehemu, zenye asili asili, mito, ziwa, sehemu ya nature, miti miti, kama sehemu ya kuona wanyama, ndio sehemu ambazo napenda kutembelea. Napenda asili sana kwa hiyo nikisema naenda baharini, kwenda sehemu ya mito sehemu ya milima ndio sehemu ambazo napenda kutembelea.